Wakati ambayo nafanya kazi usiku zaidi ni kuanzia muda wa saa tatu usiku mpaka saa sita ama saa saba usiku. Huo ndo muda ambao naweza kufanya kazi vizuri kwa sababu sisumbuliwi na mtu simu yangu naweza izima, sina mahusiano yoyote, naweza fanya kazi kwa utaratibu ambapo mtu hatanisumbua yeyote. Simu nazima kabisa kwa sababu kuanzia saa tatu mpaka saa sita usiku watu wanafaa kuwa wamelala. So ndo wakati ambao naeza fanya kazi vyema kabisa.

Mahali ambapo napenda ni mahali ambapo kumetulia. Mimi napenda mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo watu sio wengi, napenda mazingira. Napenda mahali mazingira yako safi, mahali kuna miti, mahali kuna mito. Napenda mahali mimi na mazingira tuna tuko pa moja. Mazingira mazuri, mimi nitakuwepo hapo. Napenda mahali kumetulia kabisa katika mazingira mazuri.

Vile ambavyo navyoshiriki katika jamii ni kwamba mimi upenda kuenda kuona watoto mayatima sababu nikiwa na nimechanga fedha kidogo nipate nafasi naenda kuwaona watoto mayatima. Nawanunulia chakula, naeza wanunulia vitabu, kalamu, mahali ambapo naeza saidia na niwapelekee pia nguo maanake hawana wazazi, sasa sisi ndio wazazi wenye tupo ata kama mimi mwenyewe si mzazi hivyo ndio napenda kuwasaidia.

Aina gani ya keki ambayo napenda? Napenda keki ya kwa kimombo ningependa kusema aina vanilla napenda keki aina vanila kwa sababu ina nifurahisha haina sukari mingi na nitamu kivyake keki rahisi sana kutengeneza kwa sababu pia najua kutengeneza keki hio na inanifurahisha kwa sababu haihitaji hata kufanya kazi mingi.

Najifurahisha vipi wakati wa furaha vile ambavyo najifurahisha ama nikitaka kwa na furaha ni kwa napenda kutazama video katika mrenga wa YouTube. Niki ingia pale YouTube kwenye televisheni nafurahiswa sana. Kuna video ambavyo napenda kutazama ya kuunda magari iyo hunifurahisha sana kuna video mingi sana ambayo napenda kutazama sana sana kuna kuna mtu mmoja ambaye ananifurahisha ambaye anajiita Matt Armstrong kwenye YouTube ana nifurahisha sana anavyo unda magari.

Napenda kutembea kwa miguu, kwa miguu ndio napenda, lakini siyo sana, napenda kutembea si wakati wote kuna wakati ambao nahisi tu nitembe na ninyoroshe miguu kwa sababu namua kila jioni, niweze kutembea zaidi ya kilometa sita nitakuwa sawa zaidi ya kilometa sita ambayo itanisaidia kufanya mazoezi juu siezi kaa tu nyumbani, bila kufanya mazoezi kwa hivyo, siezi sema sipendi kutembea kwa miguu napenda lakini nikiwa na ambapo nafanya mazoezi ndio nitatembea kwa miguu.

Nashughulikia wateja vipi? Wateja ndiyo kila kitu. Wateja ndiyo kila kitu katika biashara. Kwa sababu bila wateja, huweziuza, huwezifanya kitu chochote. Kwa hivyo, nasema wateja ndiyo muhimu sana. Wateja wanafaa uwaheshimu, uwasikize na pia, kile ambacho anasema, unafaa utilie maanani. Kwa sababu hao, ndio wanakuweka katika biashara. Hao ndiyo kila kitu kwenye biashara chako yako. Kwa sababu bila wateja huwezi fanikiwa kama muuzaji.

Kazi za dharura na kipakio naweza kusema huwa na zipa kipa mbele iyo ni kazi muhimu, lazima uzingatia kwa sababu ni kazi ya dharura ni kazi muhimu sama ambayo unafaa ushughlikie ya kwanza kwa sababu ikiwa uko na kazi ya dharura unaanza nayo kabla ufanye kazi zingine zazote zile unaanza na kazi ya dharura kwanza kisha uende kazi zingine.

Mimi napenda kucheza na kutazama michezo kwa sababu mchezo ambao napenda kutazama ni mpira napenda kutazama kandanda kandanda wa ughaibuni napenda sana kutazama kandanda kwa sababu timu yangu ambayo naishabikia katika mchezo ni timu ya manchester united kwa sababu ambapo wanapocheza mimi lazima nione mchezo wao kwa sababu mchezo wao hunifurahisha.

Mimi kutoa sadaka ama mchango, mi hutoa michango, siezi sema mi hutoa sadaka kwa sababu siendi kanisa sana mimi ni mtu ambayo mchango wangu huenda kwa watoto yatima ambayo hawana wazazi kwa sababu wale naona pesa nikitoa ama nikitoa mchango wangu, unaweza kusaidia pale kwa sababu naona kazi ambayo inafanya kwa sababu niko na mrengo wangu kulingana na kanisa lakini hiyo sitasema lakini kwa ufupi mchango wangu huenda kwa watoto mayatima.

Vile ambavyo najenga mahusiano yangu na wafanyakazi wengine ni kuwa tunaheshmiana. Lazima uheshimu mfanyakazi mwenzako, mnasaidiana, kuna upendo, wa ndugu kwa ndugu yani msiwe na mvutano hapa na pale. Lazima kuna mvutano ndio lakini mnaweza elewana na mnatatua shida haraka haraka, kabla shida iwe kubwa, mnatatua shida mapema.